Programu ya simu inayotumia WhatsApp kila siku kuwasiliana na marafiki na familia, pia YouTube kwa kujifunza na burudani Google Maps kusafiri Gmail kwa kazi na kalenda kupanga ratiba. Asubuhi ningefungua mziki au podcast app kunipa nguvu ya kuanza siku.

Kila jioni kabla ya kulala hupunguza shughuli na kutulia huandaa mambo ya siku inayo fuata. Huangalia ujumbe wa mwisho kisha huzima vifaa vya ki elektronika. Napenda kusoma kidogo au kusikiliza mziki wa taratibu. Badae huomba na kutafakari kisha huoga na kulala mapema ili mwili na akili vipumzike vizuri.

Ndio, napenda kuzungumzia kuhusu siasa, kueleza kuchambua kwa upande wote na kujibu maswali kwa jumla. Sifanyi kampeni wala kushawishi watu wachukue msimamo fulani lakini naeza kuelewa mifumo ya siasa, historia ya siasa, tofauti za itikadi au kujadili kwa utulivu na heshima.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto ni jambo la furaha sana. Watoto huleta energy ya furaha na ubunifu michezo na shughuli za watoto hufundisha uvumilivu, kushirikiana na kutumia mawazo kwa ubunifu. Pia hufanya mtu aburudike, apumzike na ajisikie furaha ya asili.